Ujuzi ambo ninaitaji kuhimarisha kwa sasa ni kuhusiana na mambo ya kiteknolojia, kuboresha taluma yangu na pia kuhusu jinzi wa mifumo na program mbaimbali za mifumo ilikuweza kusaidia katika uboreshaji wa mifumo ambao tunaitumia katika nchi yetu.

Tabia ninaweipenda kwa wengine ni kujali, mtu anaye wajali wenzake kwa kweli. Hiyo tabia uwa naipenda sana. Kwa sababu ata mi mwenye uwa napenda kuwajali wengine, wanapokuwa na shida, anapokuwa na uitaji fulani, anapotaka msaada, mimi mwenye uwa napenda. Kwa hiyo pia napenda na wengine wawe wanafanya hivyo kuwajali wengine, kuwahurumia wengine, hasa wanapokuwa kwenye uhitaji.

Ndiyo, kitu cha thamani ya nilichonacho huwa na kihifadhi kwa sababu ni thamani, labda mtu amekupa au nichakwako umenunua kwa fedha yako kwa hiyo, kitu cha thamani kinapaswa wa kitunzwe na kifadhiwe vizuri na kiwekwe mahali pazuri pa usalama ili kiendele kudumu kwa muda mrefu.

Wafanya kazi wapya huwa na wakaribisha vizuri kwa kuwaonyesha na kuwatambulisha maeneo ya kazi, pia kuwatambulisha program mbalimbali ambazo zinakuwa zinatumika ofisini, na pia kuwafundisha na kuwaelekeza iliwaweze kupata uzoefu kwa sababu wanakuwa wapya kwenye mazingira, wanakuwa hawafahamu vitu vingi.

Napenda kucheza karata. Kuna mchezo unaitua karata. Kwa hiyo, hua napenda kucheza kwa sababu ni mchezo ambao unahusisha hesabu. Kwa hiyo, unakufanya uweze kufikiria kwa haraka na akili yako iweze kufanya kazi kwa haraka ili uweze kupata ushindi. Kwa hiyo, unakuta kuna kuwa kuna team mbili, mnacheza, unashindana na rafiki yako. Kwa hiyo, inabidi akili yako ifanye kazi kwa haraka ili uweze kupata ushindi. Kwa hiyo, ninapenda kucheza hizo karata.

Ndiyo, napenda chakula kitamu na nafurahia zaidi napokula chakula kitamu kwa sababu naona nimetosheka na nina kifurahia kwa hiyo chakula kitamu na kipenda. Napenda chakula chenye mchanganyiko wa vyakula mbalimbali venye radha tamu ambavyo unapokula, huwa unaona kabisa mwili unafurahia na nafsi yako inaburudika tokana na chakula hiko.

Ndiyo, hua nafuata matukioya kima taifaya na yotokea dunia nikote. Ikiwe mozile siku za kima taifa, maadhimisho ya siku maalum za kima taifa, hua ninayafuatilia. Lakini pia matukio mbalimbali ya nayo tokea nchi nyingine, tofauti na nchi nikwangu, hua nafatilia. Ninapenda sana kufatilia matukioya kima taifa.

Mara nyingi habari mtandaoni huwa nasomea YouTube au kwenye Instagram ndiyo, huwa nafuatilia pia kwenye televisheni za ndani ya nchini kwangu kupitia YouTube wakati ambapo nakua mbali na runinga. Kwa hiyo huwa nafuatilia huko.

Nampenda Joel na Nauka, mwandishi kutoka nchini Tanzania. Nampenda Emmanuel Makwaya, huwa najifunza vitu vingi sana kupitia vitabu vyao. Na huwa nasoma, huwa wanaelezea mambo mbalimbali ya kiuchumi, mambo mbalimbali yakuhusu, ujuzi na taaluma, mambo mbalimbali ya kujitambua na kukusaidia kukua kiroho. Kwa hiyo, huwa nawapenda sana hao waandishi.

Napenda ugali pamoja na maharagwe na samaki. Kwa kweli nikila huo mchanganyiko wa hiko chakula nafurahia sana. Na kwa kitamu nafurahia sana huo mlo hasa maharagwe ugali kwa sababu unajua ugali hauchoshi. Ugali hauchoshi kabisa yaani.

Hili kuongeza uzarishaji wangu uwa najifunza naongeza marifa zaidi kutoka kwenye vitabu, kutoka kwenye mtandao na kujifunza kutoka kwa wengine kwa sababu uwezi tu ukatokea wewe mwenyewe labda kama nikipaji umezaliwa nacho lakini kwa namna nyingine yoyote lazima ujifunze kutoka kwa wengine hili uweze kufanikiwa katika uzarishaji wangu. Kwa hiyo uwa najifunza.

Napenda kipindi cha TV ambacho kinakua kina fundisha zaidi na kuelimisha lakini pia kwenye maigizo ambayo yanaburudisha kwa sababu wakati mwingine unakuwa umechoka unahitajika kupata kitu ambacho kinaweza kika iburudisha akili yako na kuifanya iwe nzuri zaidi. Ili uweze kuendelea na majukumu kwayo. Napenda vipindi vya kuburudisha na kuelimisha.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao, hasa kuhusiana na ujenzi wa mifumo ya kompyuta, pamoja na programu za simu, kwa kweli napenda sana kuwa bora katika eneo hilo, huo ujuzi naupenda sana. Kiachana na huo pia kuhusiana na maswala ya akili bandia, niwe na uwezo wa kutengeneza hizi programu mbalimbali za akili bandia. Huwa nafurahia sana ujuzi huo kutokana na hata soko la sasa na dunia tuliyopo. Mara nyingi ujuzi wa namna hiyo unahitajika sana kwa hiyo ningependa kuwa na uwezo wa namna hiyo.

Uwa napenda kusafiri na ramani kwa kutumia ramani za kidigitali kutokana na eneo usika. Asa, labda Google, ramani za Google au ramani zingine kutokana na eneo usika. Kwa hiyo, mara nyingi uwa natumia ramani. Ya, naona ni raisi zaidi.

Napenda sanaa ya muziki na pia sanaa ya upakaji rangi. Kwa kweli nafurahia sana hasa muziki. Nafurahia kucheza nafurahia pia kuimba na ninaweza kwa hiyo huwa unapopigwa muziki huwa nafurahia sana huwa ninacheza saa ule muziki ambao ninaupenda. Naufurahia sana. Na pia kupaka rangi kutengeneza kitu kulingana na rangi. Una paka rangi uwa una pangilia rangi zako vizuri yani ya inapendeza kabisa huwa nafurahia sana sanaa ya namna hiyo.

Napenda kusoma vitabu ambavyo vina nipa marifa kutokana na ujuzi fulani. Au vitabu ambavyo vina niongezea marifa asavya mambo ya taluma yangu, lakini pia mambo ya fedha, mambo mbalimbali ya kidigitali, mambo mbalimbali ya kiuchumi, ya kimawusiano. Vitabu vyote ambavyo vina kua vina fundisha, vina toa marifa fulani. Hivyo ndo ambavyo napenda sana kusoma.

Mahusiano na wafanyakazi wengine huwa nayajenga kutokana na mawasiliano, lakini pia ushirikiano katika kazi na kusaidiana, pale ambapo mtu anakwama nasaidiana, pia ambapo najenga mahusiano, pia kueka mikakati ya pamoja na kufanya kazi kama timu ili kuhakikisha malengo ya taasisi yanakwenda mbele.

Kuiamini inategemea, kutokana na zile ambazo nazitumia, natumia kampuni nyingi, natumia Google, mara nyingi sana, kwa sababu ni kampuni ya mudamrefu na products zake mbalimbali tunazitumia. Natumia kwenye kuperuzi mtandaoni, natumia kwenye kutafuta vitu mbalimbali kwa hio. Namba moja na iamini Google kwa sababu imekuwa hapo muda mrefu na nimekuwa nimeitumia katika mambo mengi kabisa.

Siwezi kusema ni mara ngapi hasa, lakini mara napokwa ninaitaji. Kuna wakati mwingine nakuwa na hamasa kupiga picha. Kuna wakati mwingine sina hamasa kwa hiyo inategemea na hamasa ya siku hiyo. Naeza, kaa ni mevaa vizuri, nimependeza. Nikatamani kupiga picha na kuweka kumbu kumbu au nikiwa nipo na marafiki zangu. Nikatamani tupate picha pamoja kwa ajili ya kuweka kumbu kumbu. Kwa hiyo, siwezi kusema ni mara ngapi ila inategemea kulingana na wakati usika.

Kazi zangu huwa nazipanga kutokana na ratiba, kwa sababu huwa napoamka asubuhi, mara nyingi huwa nakuwa tayari jana yake usiku, nimesha tengeneza ratiba ya siku. Kwa hio huwa nafanya kazizangu kulingana na ratiba niliojiwekea au kama nipo ofisini huwa nafanya kulingana na majukumu ya siku hio. Yatakavyo nitaka kwa sababu kuna wakati mwingine naweza kuwa nimeiweka ratiba lakini, bosi ofisini akataka nifanye kitu kingine tofauti na kile ambacho nimejiwekea kwa hio tofauti na ratiba yangu huwa naenda naweza kumtii mkuu wangu wa kazi kulingana na kile mbacho atanielekeza.

Ningependa kutembelea nchi ya Israel kwa sababu ni historia ya kikristo. Ina vitu vingi sana ambavyo hua navisoma kwenye Bibilia. Kwa ivo nilitamani ningetembelea kwenye hiyo nchi nikaona mambo mbalimbali yanaoendelea. Vitu mbalimbali vinavyo, vilivyofanyika kipindi icho cha historia ya Bibilia. Kipindi ambacho wayahudi, kipindi cha Yesu, kuzaliwa, maisha yake. Na yote ambayo yalitendeka nyakati hizo za nyuma kulingana na matukio ambayo yameandikwa kwenye Bibilia.

Kwa kweli napenda baridi lakini isiwe baridi kali sana. Napenda iwe baridi ya kawaida. Ambayo unaweza ukavaa koti ukajikinga au ukavaa sweta ukajikinga kuliko joto wakati mwingina joto linaumiza zaidi. Kwa hiyo huwa napendelea baridi ya wastani. Sio ile kali sana ambayo unaweza ikakufanya ukaugua. Kwa unapenda baridi iwe ya kawaida.

Kwa kweli nikiwa na familia yangu, huwa napenda kupiga story mbalimbali, kucheka, kufurahi kwa pamoja, kujadili mambo mbalimbali, kucheza, kwa sababu sio muda mwingi unapata kuwa na familia kwa hiyo. Napopata muda wakuwa na familia huwa nautumia vizuri sana, kufanya shughuli mbalimbali za pamoja na kutufanya tujenge mahusiano yetu zaidi.

Nafuata mfereji tofauti sio mmoja. Zipo mfereji tofauti kuingana na wakati usika. Zipo mfereji ya mambo ya mpira, mambo ya maigizo, tarifa ya habari. Kwa hiyo, nafuata mfereji mingi ya TV inategemiana na mazingira na wakati usika.

Kwa dunia, sasa hivi, sina uwezo wa kupata gazeti, lakini uwa nasoma habari mtandaoni. Kila siku uwa ni kiperuzi kwenye mtandao mbali mbali ya kijamii, uwa napata tarifa. Kwa sababu magazeti kuyapata, paka uwe, maeneo ambapo yanapatikana. Lakini kwa uraisi zaidi, habari nazipata mtandaoni.

Mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kazini kwanza ni kupata kipato ambacho kinanisaidia katika kukidhi mahitaji yangu, binafsi, pamoja na kuwasaidia familia yangu, lakini pia kupata uwezo, kukuza maarifa na uwezo, pia kuwafahamu watu mbalimbali, kujenga mahusiano na watu mbalimbali, kupitia kazi yangu.

Napenda kula ugali, napenda kula maarage pamoja na samaki. Uwa mara nyingi napenda kula nyumbani. Kwa hiyo, uwa napokula najisikia vizuri sana. Kina latha nzuri nafurahia kulaichakula iko. Na mala ya kwanza nilipokula, kwa kweli nilikifurahia sana. Nilipoonja latha marage, nilifurahia sana na kupenda kula kila wakati. Alianieleza chakula hicho asa ni mama yangu kwa sababu niliona amepika. Kwa hiyo na mimi ni baada ya kula ni kakifuraia. Na mala mwisho kula ni leo.

Inategemea, mara nyingi huwa naandika kwa mkono kwenye notebook yangu kulingana na jambo husika, huwa kumbukumbu zangu huwa naziandika kwa mkono kwenye notebook. Lakini pia kwa kompyuta, kama kuna mambo mbalimbali napenda kuyahifadhi kwenye hasa kidigitali, huwa natumia kompyuta kuandika.

Wakati wafuraha, huwa napenda kusikiliza muziki na kucheza. Napokuwa ni mefurahi kwa kweli, huwa napenda kuburudika, huwa ninacheza. Naweka mziki ninaopenda, na ku ufurahia, na kuanza kucheza. Pia, hata kuangalia movie kwa sababu naona inaniburudisha. Wakati wafuraha, kwa hiyo hata ninapoangalia movie na angalia nikiwa nimeifurahia.

Mazoezi ya mwili nafanya kila siku. Kila napoamka asubuhi, huwa nafanya mazoezi nyumbani kwangu. Wakati mwengine huwa naenda gym, lakini kama sijapata nafasi ya kuenda gym, lakini nitafanya ndani kwangu. Kwa hiyo, huwa nafanya kila siku. Na nina vifaa, ambavyo ninavyo ndani, vinavyoniwezesha kufanya mazoezi kila siku.

Huwa najilinda kwa kutuzingatia. Wakati mwingine kama vitisho vya mtandao, vipo tu, havina maana sana, huwa sivizingatii. Pia, kwa sababu mtandaoni kila mtu ana uwezo wa kutoa mawazo yake, na ni bure tu, kwa hiyo kila mmoja anaweza akasema kile anachojisikia. Kwa hiyo, kwa mimi, hata kama kuna vitisho vya namna gani, hapana huwa sivizingatii. Lakini pia, kuhusiana na usalama wa mtandaoni, kwa kweli huwa nazingatia matumizi sahihi ya mitandao, na kuhakikisha kwamba sifanyi vile vitu ambavyo vinaweza vikanisababisha mimi kupata mashambulizi ya kimtandao. Kwa hiyo huwa najilinda. Pia kulingana na taaluma yangu kuwa kuna vitu ambavyo huwa navielewa, kwa hivyo vinaweza vikanisaidia kujilinda.

Kwa siku huwa ninaoga mara mbili. Labda, enawezekana nikaoga mara tatu kulingana na hali usika. Labda ya kipindi cha joto sana, lakini kwa kawaida huwa ninaoga mara mbili. Huwa ninaoga asubuhi na huwa ninaoga jioni kabla ya kulala. Kama kutakuwa na uitaji zaidi, hua naeza kuoga mpaka mara tatu. Lakini mara nyingi huwa ni mara mbili kwa siku.

Vitendo vingi sana vya wema ambapo nimewahi kufanya, ikiwemo kuwasaidia watu mbali mbali wenye uhitaji, kuenda kuwasaidia watoto yatima, ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa, nikaenda kusherekea pamoja na watoto wenye uhitaji, kuwapelekea mahitaji mbali mbali, ikiwemo sabuni nguo, vitu kadhaa ambavyo vingeweza kuwasaidia, kilikuwa ni kito cha watoto. Lakini pia nimeweza kuwasaidia ndugu zangu ambao wanakuwa na mahitaji mbalimbali ikiwemo mahitaji ya biashara au masomo kulipa ada zao za shule. Kwa yote ni vitendo vyema ambavyo nimewai kuvifanya, kujitolea, mambo mbali mbali katika jamii.

Asubuhi niliamka saa mbili, kitu cha kwanza nilicho kifanya baada kuamka ni kusoma biblia, nilisoma sura mbili za biblia. Baada ya hapo nilienda kupiga mswaki, bada ya hapo nikaoga na kwenda kwenye majukumu yangu. Kwa sababu nilikuwa kwenye mfungo kwa hiyo sikua nimekula. Nipo kwenye mfungo kwa ajili ya maombi kwa hiyo sikula huwa nakula jioni mara moja kwa siku. Kwa hiyo asubuhi yangu nilifurahia, ilianza vizuri, pia kwa kumshukuru mungu, kabla sijatoka pia nilimshukuru mungu, nikaikabidhi siku yangu mikononi mwa mungu, ndipo nikatoka.

Napenda mkate wenye vanilla, naona unakuwanga na ladha nzuri sana, unakuwa mtamu. Mkate pia wa kutumia ngano isiyo kobolewa, inakuwa ina lishe nzuri sana na nzuri kwa afya. Kwa hiyo huwa napenda sana kula mkate wa aina hiyo, na pia mkate wa kumimina, kuna mkate unaitwa mkate wa kumimina, unatengenezwa na mchele, huo unakuwa ni mtamu, una ladha nzuri sana. Naufurahia huo mkate.

Mtandaoni huwa inategemea, wakati mwingine siingii kabisa kwenye mitandao ya kijamii, kulingana na majukumu niliyonayo, huwa nakuwa tu busy na mambo yangu mengine. Lakini mara nyingi si zaidi ya masaa manne, lakini kama kuna kuwa kuna uhitaji, naweza kuwa hata zaidi ya masaa manne. Naweza kuwa naperuzi, au naweza kuwa na posti, jambo fulani, kwa hiyo inategemea na jambo kwa wakati huo.

Minaona ni mpangilio mzuri kwa sababu kusubiri kwenye mstari inamanisha mpangilio mzuri kila mmoja hapate kama ni uduma mnasubiria kila mmoja hapate kwa wakati usika au kama mnasubiria kupanda kwenye daradala kwa iyo nivizuri minaona inakuwa ni mpangilio mzuri na utaratibu mzuri na ufanya kila mmoja aweze kupata kile kitu kwa usahii kabisa.

Maranyingi kupumzika, naeza nikaangalia movie, au nika skiliza mziki, au nikalala, kuhu inategemea. Maranyingi uwa nikiwa nimechoka, uwa ninalala, kwa sababu napolala napumzisha akili yangu, kwa hiyo napata namna nzuri ya kupumzisha akili yangu na kuweza kutafakali. Kwa hiyo ninapenda kulala muda mzuri tu, muda mrefu, hata masaa sita mpaka nane ili ku kueka sawa akili yangu, kufanya mwili uweze kupumzika na kutafakali. Kwa nikilala, nikiamka huwa najisikia vizuri sana, huwa naona mwili tayari, umesha pumzika.

Au wakati wa jua kali huwa natulia tu, huwa sipendi kuzunguka sana, labda kama kuna jambo la ulazima. Lakini mara nyingi wakati wa jua kali huwa natulia, napumzika, natafakali, au kama kuna mambo ya kufanya, lakini napenda kukaa ndani, sipendi kutembea kwenye jua kali, kwa sababu jua kali linachosha, kwa hiyo, sipendelei sana kutembea wakati wa jua kali, huwa napenda tu kupumzika wakati mwingine kuenda kuperuzi ufukweni kwa sababu unakuwa ni wakati mzuri sana wakuenda kwenye fukwe.

Napendelea viatu vinavofanya muonekano wangu uwe bora. Viatu vya kufunika kwa sababu inafanya uonekane nadhifu zaidi. Pia rangi ninayopendelea sana ni rangi ya nyeupe. Nyeupe inayokaribiana kama maziwa hivi kwa kweli huwa napenda sana. Pia napenda sneaker au tunaita raba kwa sababu unakuwa very comfortable. Pia vyatu virefu huwa navaa lakini inategemea sasa na matukio. Unaenda wapi kama una mtoko mahali au unaenda kanisani uwe ukivaa hivyo vyatu virefu vinafanya mwonekano wako uwe mzuri zaidi.

Mtaa wangu kwa kweli naupenda kwa sababu watu wana ushirikiano inapotokea jambo fulani la dharura, kuna kuwa kuna ushirikiano sana. Na pia watu wana umoja na mshikamano. Inapotokea kuna jambo la sherehe, au jambo la msiba, watu wanashirikiana vizuri sana. Kwa hiyo, napenda sana mtaa wangu kwa namna hiyo.

Wakati wa baridi kali, huwa na kaa ndani, huwa sipendi kutembea sana. Huwa na vaa makoti, kujikinga na baridi kali, napenda kunywa chai ya moto ili kuufanya mwili upate joto. Kwani napokuwa ndani, huwa na jifunza mambo mbalimbali, mitandaoni, kwa sababu ni wakati ambao naamini unaweza ukajiongezea maarifa. Kana wakati wa baridi watu wengi hawapendi kuwa nje kwa hiyo unajiongezea ya maarifa kupitia muda huo.

Na mara nyingi, mtu anaeza kaungea jambo la kufuraisha, uwa ninacheka. Au ninapokuwa na mtu ninamfurahia, kwa kweli uwa ninacheka. Nnapoangalia maigizo ya kuchekesha, au movie, ya nina cheka. Na hata uwa naeza nikacheka peke yangu. Jambo lolote likini furaisha, mimi uwa nina cheka.

Ningependa kujaribu kuogelea, kwa sababu sijawahi kuogelea kwenye bahari yenye kina kirefu, huwa nimeogelea tu kawaida kwenye maji madogo madogo, maji mafupi, lakini ningependa kujaribu kuogelea kwenye kina kirefu, japo sina ujuzi ya sana kuogelea lakini napenda kujifunza kuogelea na kujaribu.

Ndio, nimewahi kununua tiketi. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuenda kwenye tukio la tamasha la uimbaji. Ilikuwa ni kuna mwimbaji, wa muziki wa injili alikuwa na tamasha, kwa hiyo kuna waimbaji mbalimbali ambao nilikuwa nawapenda. Kwa hiyo nilinunua ticket na kuenda kuhudhuria tamasha hilo kwenye huo ukumbi.

Ndiyo nawafahamu, hapa napoishi nawafahamu majirani zangu. Wanaonizunguka pande zote na pia huwa tunasalimiana, tunawasiliana, tunashirikiana kwenye mambo mbalimbali. Ya, nafahamiana na tunashirikiana utu mzuri. Endapo nitakuwa nahitaji kitu kutoka kwao, huwa naenda kuwaomba, na wao wanapokuwa na uhitaji, wanakuja kwangu, kwa hiyo tunashirikiana tu vizuri.

Kwa kweli huwa napenda kulala. Baada ya siku ndefu, kama nimechoka, napenda kulala. Naeza nikalala tu hivi, nikawa natafakali, au nikalala kabisa, usingizi ukakufumba macho. Kwa sababu kama siku ni ndefu, inamaanisha hapa lazima utakuwa tu na uchovu. Utakuwa umechoka. Kwa hiyo, huwa napenda kupumzika na kulala. Ambapo naweza nikafanya mwili na wenyewe upumzike.

Natumia vyote, natumia wifi nikiwa ndani kwangu, natumia data ya simu nikiwa nje, nikiwa kwenye maeneo ambapo sina wifi, kwa sababu ndani kwangu ipo wifi nayo router ambayo inanipa wifi, lakini kwenye simu ni nayo line ambayo inaniwezesha mimi kupata data ninapokuwa nje ya eneo langu la nyumbani kwa hivyo huwa natumia vyote. Inategemea tu niko maeneo gani.

Nami naona sera za kampuni zote ni muhimu kwa sababu kila sera ina lengo lake na inalenga labda kutimiza malengo fulani ya kampuni. Kwa hiyo, mi naona sera zote zina umuhimu kulingana na uhitaji husika. Kwa hiyo, umuhimu wake inategemea wakati huo ni wakati gani na inatumikaje. Zipo sera mbalimbali, sera za ulinzi, sera za usalama. Kwa hiyo, kila sera inatigimia.

Mara nyingi data zangu huwa naifadhi kwenye kompyuta yangu au kwenye Google Drive, ambayo nimeilipia, ina nafasi kubwa, kwayo huwa naifadhi uko. Na pia kama ni mambo ya ofisi, pia tuna mifumo mbalimbali ambayo ina tuwezesha kuifazi data uko kwayo inatigimiana. Ni kama ni za kwangu, binafsi naifazi kwenye Google Drive au kwenye iPhone, kwenye iStorage, huwa naifazi.

Michezo ya olimpik, siyo mara nyingi sana naifatilia, lakini huwa napenda michezo mbali mbali. Unaku ile michezo ambayo inausisha, labda mtu anatupa mshale, afu unaenda mbali sana mbali. Wanashindana kurusha kama ni mishale au kama ni fimbo. Wanategemea na umbali gani, itaenda ile fimbo kuishia. Kwa hiyo, atakayelusha mshale mbali zaidi, ndo uyo anakuwa mshindi. Kwa kweli naufuraia sana kwa sababu uwa ninaona mtu anavoonyesha nguvu zake. Kila mmoja anaonyesha ujuzi wake na namna anavoweza kutumia nguvu zake uwa nafurahia sana. Mchezaji wa olimpiki nampenda asa sina kwa kweli. Sijawai kujua na mchezaji gani asa nampenda lakini huwa tu napenda kutazama.

Wa kweli siku yangu ya kuzaliwa, uwa naisherehekea pamoja na familia na marafiki. Au ata kama niko mbali na familia yangu lakini ninaweza kupiga video call. nikaongea na familia yangu wakanitakia heri, wakaniombea. Pia marafiki zangu wakanitumia zawadi. Awu ninapokuwa nina uwezo wakuwakusanya marafiki zangu huwa tunakusanyika mahali. Huwa na nanunua chakula tunakula tunafraia wananipa zawadi naandaa keki napenda kula keki ya vanilla kama ambavyo nimewahi kusema napenda kula keki ya vanilla chakula kizuri kuku yani watu wafurahie chipsi vyakula tofauti tofauti zawadi siwezi kusema hasa ni zawadi gani naweza nikasema hasa ni ipi lakini inategemea na watu ambao wanaweza kunipatia. Kwa mimi uwa niko tayari tu kupokea zawadi yoyote ambayo mtu anaeza akanipatia na nikaifurahia kwa sababu ninaona mtu amejitoa, ametoa muda wake na ametoa fedha zake kununua hiyo zawadi. Kwa hiyo uwa ninaithamini zawadi ya kila mmoja.

Napenda nyama ya kitimoto, nyama ya ngurue, iyo naipenda sana, iyo nyama ni tamu, lakini pia nyama ya kondo, ni tamu zaidi pia, hizo nyama za ainambili nazipenda sana, ngurue pamoja na kondo, nyama zake ni tamu, huwa mara nyingi napenda kula na kuenda kwenye migawa kwa sababu nyama ya kondoo sio rahisi sana kuipata kwa hivyo mara nyingi huwa naenda migawani unaona naagiza mishikaki mishikaki ya kondoo inakuwa mitamu sana napenda sana.